Soko ambalo naenda mara kwa mara ni lile lenye pilkapilka nyingi kelele za wauzaji wanadi wanadi wa bidhaa na harufu ya matunda mbichi na viungo mchanganyiko ha. Ni sehemu ambayo haichuoshi ukienda kwani kila kona kuna jambo linatokea. Hivyo ndivyo mambo yanavyo kuwa sokoni hapo. Mpangilio wa bidhaa na visimba ya kwanzia mbele ukifika unakutana na wauzaji alafu kuna makele na ubunifu wa wauzaji hapo hakuna ukimya pale kila muuzaji anatumia sauti yake ya juu kuvutia wateja ya kingine ni harakati za kusukuma mikokoteni ya so kwa hii kuna harakati mingi za kusukuma mikokoteni na watu tofauti tofauti pia kuna mchezo wa kupunguza bei kupiga domo hii ni kitu kinacho sisimuwa zaidi na ile zoezi la kusujudia na kushusha bei kati ya mnunuzi na muuzaji.